Msimu unaopendwa zaidi ni msimu wa kuvuna maana msimu huu ndo huleta furaha mingi sana kwa watu wengi maana kuna pesa kati ya biashara wafanyibiashara wana mavuno yametolewa shambani ndo maana msimu huu unapendwa watu wanapenda msimu huu kwa ajili ya biashara nyingi chakula iko kwa wingi na kuna furaha mingi kwenye maana watu wakiwa wameshiba wana furaha.

Mimi hukaa adi saa sita za usiku au saa saba na haya inategemea na kile ninachotoka kufanya ama kile ninachofanya mara mingi kwa ajili ya kazi zangu mimi ujipata naingia kwa nyumba saa nne za usiku naanza kutayarisha vyakula baada ya hapo nioge napo maliza shughuli haya na pata elea saa sita usiku. Nile, nikisha ala, nalala saa saba za usiku.

Kwa mwaka, mimi wa huenda hospitali mara moja au mara mbili ikienda sana. Bali huwa sijipati naenda hospitali mara mingi kwa maana mimi huwa nafanya mazoezi, nafanya mazoezi sana. Kula vizuri, kuhakikisha vyakula vyangu ni visafi, hutimiza hali usafi, nahakikisha maahali ninapokaa ni pasafi.

Kazi ya ushirikiano na wengine huwa kazi rahisi, maana kila mtu, kila mtu ana kazi yake anayopaswa kufanya. Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine huku huwa kazi rahisi kwangu. Ndio maana mi hupendelea kazi ya ushirikiano badala ya kazi ya kazi yako, kazi na unayofanya peke yako. Mambo mengi ninayofanya huwa ya ushirikiano na watu maana unaposhirikiana na watu ndipo unaweza kufanya jambo moja au mbili na waweza kufanya kwa muda mrefu unapofanya na wengine badala ya kufanya peke yako ndio maana mara mingi watu wanaambiwa waweze kushirikiana na watu.

Nacho penda kuhusu shirika langu ni kuwa shirika langu lanipa uwezo wakupata mkate wa kila siku na yanipa uwezo ili nafanya kazi ni siweze kukaa bila kufanya kazi.

Ndio napenda kunywa maziwa vile maziwa inavirutubishi. Vinavyo nisaidia katika kusaidia mifupa zangu ziweze ziweze kuwa zenye nguvu na meno iweze kuwa na nguvu. Ndiyo maana napenda kunywa maziwa.

Mimi hushiriki kwa kuhakikisha kuwa majirani na wale wote walionizunguka wako salama na kuhakikisha kuwa kuna mazungumzo kati yetu na tunaelewana na tuko tu na amani kati yetu.

Matumizi ya mtandao na vipakatalishi na kompyuta inasaidia katika kuboresha michakato ya kazi. Na mtandao umesaidia pakubwa katika kuboresha kwa kuwa kazi inaweza kupitishwa au kusambazwa kwa watu, haraka na rahisi kwa kutumia mtandao.

Mimi hupenda kusafiri kwa ramani ili niweze kufahamu mahali napokwenda na niweze kuwa makini na kuona vitu kwa umakini. Napotumia GPS kuna vitu ambavyo sitaviangalia ilhali nikitumia ramani. Nitaenda nikiwa makini na kuona yote nahitaji kuona.

Ndiyo napenda kutembea msituni. Mara kwa mara tunaenda kutembea kwenye msitu wa karura, tunatembea kwenye huo msitu, tuone, kuenjoy hali ya anga, kufurahia ali yenyewe, kusikia ndege wanapurukaruka.

Kwenye ukuta wa chuma napenda na rangi tofauti na rangi mbili ambazo napenda na rangi nyeupe kuna rangi ya krim na kuna rangi ya hudhurungi ambalo ndilo linalopendeza kwenye nyumba langu.

Mnyama ambaye ni ngependa kumfuga ni paka mnyama mtulivu ambaye ana mambo mengi mnyama ambaye anakula kwa hali sana. Anala kwa kipimo tabia zake na mwenendo wake ni ule wa upole hasumbui, achokori, achokozi na na hupenda ni mfugaji wake.

Ndiyo nimewahi kupanda ndege kwenye safari zangu, nilikuwa nasafiri kutoka mji wa Nairobi, naelekea mji wa Kisumu, ndipo nilipopanda ndege, ndege ya aina Boeng, Boeng, ilinitua kwenye uwanja wa ndege wa wa Kenyatta, ikanipeleka kwenye uwanja wa ndege wa Kisumu International Airport.

Mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa Turkey, nchi ya Turkey, niende kule Turkey, nione jinsi, jinsi nchi hiyo iko, ningependa penda, ningependa pia kuenda Ujerumani, nione jinsi nchi hiyo iko, ningependa kuenda upande wa New Zealand, maana nchi hiyo inafahamika vizuri kwa uchezaji wa raga wake.

Mafanikio niliyopata kazini ni kuwa nimeweza kupata marafiki ambao hunisaidia mara kwa mara marafiki ambao tunaweza fanya nao biashara hapa na pale unapata marafiki ambao mara kwa mara ni wenye wenye heshima na adabu.

Wazo nzuri ninalo kwa siku ya leo ni kuwa imekuwa siku yenye imeweza kunitengenezea pesa na imekuwa siku yenye mimi mwenyewe nimeweza kufanya kitu tafauti sana na siku zingine.

Jukumu nalopenda zaidi kazini ni jukumu la kuongoza. Napenda jukumu hilo ili niongoze watu niwaelekeze. Jukumu lingine nalopenda ni jukumu la kufunza. Napopewa nafasi kufunza. Mimi hufurahia kufunza.